Aliyenifundisha jambo muhimu sana sana ni mamangu, ju amenifunza jinsi ya kuishi maisha na, kuishi na watu lakini mwenye amenifunza zaidi, ni mungu baba aliye juu, kwa sababu yeye ndio amenifunza kukua na akili kwa kupitia watu wengine, kwa kupitia watu wengine.

Kuna njia nyingi za kujitunza kuna kujitunza kiroho na kuna kujitunza kimwili. Kwa hivyo ndio nijitunze kimwili mimi huwa nakula vizuri nakula matunda nakunywa maji mingi. Ndiyo nijitunze kiroho najaribu sana niombe kabla nilale na nishukuru aliye juu.

Najenga mahusiano vizuri sana na wafanyikazi wengine. Kwa kupitia njia ya kuongea, kujuliana hali na kujuliana jinsi siku yetu ilivyokua. Hivo nikifanya hivo tutakuwa na kitu moja yenye itafanya tuweze kuongea na mfanyikazi mwenzangu na tutakuwa na uhusiano mzuri.

Napenda kujaribu teknolojia mpya kusababu teknolojia mpya. Nasaidia teknolojia inasaidia kufanya kazi na kufanya kazi ikuwe raisi. Kwa hivyo kama kuna kitu mpya inaezanisaidia kufanya kazi kwa uraisi. Basi naezapenda kuijaribu kama simu mpya eh.

Mfumu wa simu enye napenda ni Samsung. Napenda samsung sana. Kwa sababu Samsung inakuanga inasaidia kwa kazi mingi sana. Na pia inakuanga na kamera poa. Samsung inabamba sana, juu kamera yake inasaidia kufanya kazi.

Kenye kinachofanya nicheke ni jokes tu smart smart na kukuwa na mabeshte zangu na kujibamba na nikikumbuka sasa nikikumbuka vitu zenye tulifanya zenye kwa akili yangu zinakuchekesha sana hizo ni vitu pia zinafanyanga nicheke.

Mimi siwezi kushiriki timu ya baseball juu mimi mwenyewe si mchezaji lakini nishawahi enda kuona timu ya baseball na timu zilikuwa zinacheza ni za huku kenya. Timu ya kwanza ilikuwa inaitwa lakers timu ya pili ilikuwa inaitwa top shottas. Hasa nakumbuka chenye ilitokea cha ajabu ni moja ilifunga ingine mbili ambayo ni lakers na top shotta ikarudi ikafunga tena mabao zingine. Ikafunga mabao zingine zake tatu. Nikifikiri hivyo tu nasikianga tu najibamba na nicheke kwa sababu ilikuwa experience poa.

Ee nimewahi fanya kazi ya kujitolea kwanza huko kwa gym kwenye nafanyanga training kwenye nafanyanga mazoezi nishaifanya kazi ya kujitolea kazi ya kuosha choo na ilikuwa poa sana ilikuwa experience poa juu nilijifunza kutulia na kukua humble.

Ee napenda kupanda milima juu inasaidianga mwili ni kama mazoezi inasaidia skuembe zugwembe zinamea poa na hiyo mi kwangu inasaidia kupata pawa ju pawa inatoka kwa mguu na napenda kupanda milima ju ukishapanda milima unakuangana na view fiti sana hiyo view inakuangana poa so napenda kupanda milima ndo nifike juu na napenda hiyo pia yu process ya kupanda hio mlima.

Njia napenda kusherehekea siku yenye nilizaliwa. Ninapenda kusherehekea peke yangu ju nilizaliwa peke yangu. Na hiyo siku ilikuwa mwezi wa aprili tarehe kumi na tisa. Na nakumbuka hiyo sherehe ya kuzaliwa yenye nilipenda zaidi ni venye nilikuwa na nilikuwa darasa la pili. Keki yrnye napenda yenye nilinunuliwa ilikuwa keki ya vanilla. Ndio maana naikumbuka.

Kitu inafanya mazingira ya kazi ikuwe mzuri ni watu kukaa na heshima, watu kuheshimiana, iyo ndiyo inafanya mazingira ya kazi kukuwa mzuri na pia kweka mungu mbele juu mungu analeta amani. Amani pia ni kitu muhimu sana kwa kazi juu inasaidia watu munaendana vizuri hamna shida hakuna mtu akona shida na mwingine.

Timu ya michezo yenye inafuata ni timu. Timu ya ya Basketball yenye inaitwa Chicago Bulls Na ni timu poa sana kwa sababu iko na wachezaji wanoma. Wachezaji wenye wanajua kenye wana-do hapo ndani. Wachezaji warefu na ni wachezaji mashuhuri sana.

Mazoezi yangu ya kila siku ni ya kukimbia na ya nyumba ya kufanya push up na naifanya mara kila siku kwa kila siku nifanya kila siku lazima niifanye wakisha ya maipenda kufanya ni wakati yoyote na nahisi vizuri sana baada ya kufanya maziezi.

Mahali nilizaliwa na nikalelewa ni mahali panaitwa Nakuru. Na vitu za kuvutia huko ni kama mji yenyewe ju mji yenyewe ni safi. Na kumeundwa vizuri na mambo mazuri yenye nakumbuka ya utotoni ni kama nikicheza mchezo kama bano. Na kitu ilifanya mji wangu kuwa maalum ni ilikuwa na vumbi sana. Na huwa narudi huko mara ka moja kwa mwaka na lazima nirudi pale.